Zana ambazo huwa nazitumia kila siku ni zana ya programu na mantiki. Zana hii mara nyingi huwa ninatumia zana za mantiki na hesabu kutatua matatizo za kihesabu. Pia huwa natumia zana ya uandishi wa msimbo kwa lugha ya kimombo, 'coding' ili kuniwezesha katika kazi yangu.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni kile kipindi ambacho huwa inaleta mafunzo kwa watoto wadogo, huwa inawafunza jinsi ya kusoma, jinsi ya kutamka maneno Kipindi hichi nakipenda kwa sababu pia mimi kinanipa marifa na changamoto ambazo ninafaa kuzitimiza kama mwalimu wa somo la kiswahili.

Naam huwa natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu ya mkono ili kuweza kupitia au kuwa na nafasi ya kutumia simu yangu ina mlazimu mtu atie mfumo wa kidole ili kuhakikisha kuwa una uwezo wa kubonyeza simu ya.